Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana. Napenda kubuni vitu vipya na kulipata suluhisho kwa matatizo mbali mbali. Ubunifu wangu unajitokeza sana ninapo pika chakula kipya, ninapochora au hata, ninapoandika mashahiri. Na amini kuwa kila mtu anakipaji chake cha kipekee. Na kwangu mimi kutumia mawazo yangu kuunda kitu kisichopo kuepo ni jambo la kufurahisha sana.

Isha, kazi na maisha ya binafsi ni jambo muhimu sana kwangu. Ili kudumisha afya ya akili na furaha. Mimi hujaribu kujiweka mipaka mathubuti kama vile kutoangalia barua pepe za kazi baada ya saa za ofisi. Wakati wa mapumziko mimi hutumia muda mwingi na familia yangu au kufanya mambo yananifurahisha kama kusoma vitabu, kupanga ratiba ya kila siku, hunisaidia kutekeleza majukumu yangu ya kazi bila kusahau, mahitaji yangu ya kibinafsi na kijamii.

Ndio, ninawafahamu majirani zangu vizuri sana na tunaishi kwa shirikiano mkubwa. Mimi huamini kuwa majirani ni ndugu wa karibu, kwa hivyo sisi husaidiana katika shida na raha. Mara nyingi sisi hukutana, jioni na kusalimiana na wakati mwingine, tunabadilishana mawazo kuhusu usalama wa mtaa wetu. Kuwa na uhusiano mzuri na majirani hufanya maisha yawe rahisi na yenye. Amani zaidi kwani unajua kuna watu wanaokujali karibu na yako.

Mwandishi ninayempenda zaidi ni mwandishi maarufu wa vitabu vya fasihi ya kiswahiri kwa sababu kazi zake zinaionyesha utajiri wa utamaduni wetu. Mimi huvutiwa sana na hisia jinsi anavyotumia lugha kwa ufasaha na kuunda wahusika ambao wanakisi maisha ya kila siku katika jamii yetu. Kila ninaposoma vitabu vyake, mimi huhisi nimepata maarifa mapya na motisha ya kuendelea kupenda fasihi. Ninaamini kuwa waandishi wana uwezo mkubwa wa kubadilisha mitazamo ya watu kupitia kalamu zao na huyu mwandishi amefanya hivyo kwangu mara nyingi sana.

Mafunzo kwanza muhimu yalikua kuhusu jinsi ya kutumia kompyuta na programu mbalimbali za ofisi. Mafunzo haya yamenisaidia kufanya kazi yangu kwa haraka na kwa ufanisi zaidi kila siku. Pia nimejifunza jinsi ya kuwasiliana vizuri na wateja na jinsi ya kutatua matatizo kazini kwa njia ya amani. Mafunzo haya ya mawasiliano yamenipa ujasiri wa kuzungumza na watu tofauti bila hofu. Nimeamini kuwa kujifunza vitu vipya, kazini ni muhimu sana kuendelea au kukuwa na ufanikiwa katika taaluma yangu.

Mimi hupenda sana kuimba hasa napokuwa peke yangu nyumbani au nikiwa bafuni. Kuimba kuna nifanya nijihisi mwenye furaha na kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi ndefu ya mchana. iNgawa sina sauti nzuri sana ya kuvutia kila mtu. Mimi hufurahia kuimba nyimbo za dini na nyumba za kitamaduni. Ninaamini kuwa mziki ni lugha ya ulimwengu inayoweza kuunganisha watu na kuleta amani moyoni mwetu.

Mimi hupenda kuanzisha mazungumzo na watu wapya ninapokuwa kwenye mikutano ya kijamii. Kazini au hata ninaposafiri. Mimi huwanza kwa kusalimia kwa uchangamufu na kisha kuuuliza maswali raisi ili kumjua mtu mwingine vizuri. Pia nimegundua kuwa ukijiunga na vikundi vyenye maslai yanayofanana kama vile klabu za michezo au madarasa ya kujifunza vitu vipya ni njia nzuri ya kukutana na watu wenye maoni kama yangu.